Chumba ni nachukipenda nyumbani ni chumba changu, hapo ndipo napata utulivu, nafikiria na kupumzika bada ya siku ndefu, pia ndipo nafanya kazi zangu nyingi na kupanga mawazo pia, ni mahali ambapo ninafuraia pana nifanya nijisikia uzuri.

Mandhari nzuri sana niliyowahi kuona ni ule warangi ya orange ilioiva vizuri ni unauzungu na laini na harufu tamu ukifungua vipande zake zina kuwa juisi na tamu bila uchafu mwingi.

Programu ninazo lzitumia mara nyingi ni WhatsApp, kuwasiliana na watu, YouTube kwa kujifunza na kuburudika, kuburudani, na Instagram kwa kuangalia na kushare content, pia natumia browser kutafuta taarifa na kujifunza vitu vipya. Programu hizi unisaidia sana.

Napenda upepo wa kawaida zaidi kuliko AC. Upepo huu hunifanya, nijisikie freshi na huru, hasa jioni na ama asubui. AC mara nyingine huwa baridi sana na inanifanya nijisikie, comfortable, yes, upepo wa usili.

Naam ndiyo, napenda kucheza na watoto, wako very energetic na huleta furaha nyingi kwangu. Kucheza nao, unisaidia kupumzika na kusahau stress. Na pia, kunikumbusha kuwa na moyo mwepesi na kufurahia vitu vidogo vidogo maishani. So, napenda kucheza na watoto mimi. Yes.

Huwa mara nyingi nacheza na watoto wa familia ama wa jirani. Hasa wakipata muda wa kucheza na uko nje. Pia wakati mwingine nacheza na marafiki, kama tunacheza mpira, kama ball, kama michezo midogo mdogo wa kufurahisha, inanisaidia kupumzika na kufurahia muda.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni wakati nilipoanza kujitegemea na kuchukua majukumu yangu mwenyewe kama mtu mzima. Ilikuwa hatua ya kujifunza, kukua na kujitambua zaidi. Tukio hilo lilinifundisha kuwa na nidhamu, kujiamini na kuwajibika kwa maamuzi yangu.

Timu ya mpira wa miguu ninayopenda ni moja inayacheza kwa nidhamu na teamwork nzuri. Napenda kuona timu ikishirikiana, inapigania hadi mwisho na inaheshima kwa mashabiki wake. Aina ya iyo ya timu kunifanya nifurahie sana, especially Manchester.

Ndiyo, ninavaa miwani mara kwa mara, inayonisaidia kuona vizuri. Hasaa wakati nafanya kazi zangu za grafiki, grafiti, na kufanya editing za video wakati pia natumia simu. So pia ni rahisi na inafaa na ni style yangu ya kila siku. So napenda kutumia miwani.

Chakula cha jadi ninachokipenda ni sukuma wiki na ugali Napenda kwa sababu ni rahisi kilicho freshi na kina ladha tamu ya kudumu utamaduni wangu pia inahusu hicho chakula ni chakula ambacho, nilikula mara nyingi nyumbani na bado kinanifanya nijisikie comfortable.

Napenda mikutano ambayo ni mifupi, yenye mipangilio na yenye malengo wazi kama nikipanga kampeni za masoko au content, napenda kushirikiana vizuri Kila mtu anajua jukumu lake na tunamaliza na hatua zinazofuata.Mikutano hiyo.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao, umara kwa umara, ni burudani nzuri, inafanya kili yangu ifanye kazi, na pia ninjia nzuri ya kushirikiana na marafiki au familia. Napenda hasa michezo rahisi, lakini yenye changamoto kidogo, kwa hivyo nafrahia sana.

Kazi kila mwezi kazini mimi huweka malengo kwa kuangalia kazi za msingi na vile ambavyo ninataka kufanikisha. Ninaandika checklist napanga ratiba na kila siku na napima maendeleo mwelekeo mwishoni ya mwezi hii inafanya kazi yangu.

Ndio, ningependa kurudi ujana mara kwa mara kwa kufanya vitu vindogo vindogo, vinavyonifanya, nijisikie carefree. Kwa mfano, kucheza michezo ya ubao, kucheza na marafiki au kufanya mambo mandogo mandogo ya burudani. Inanisaidia kupumzika na kuondoa stress kila usiku.

Wakati wa msongo wa kazi na pumzika kidogo kuchukua pumzi na kupanga kipaumbele cha kazi. Mara nyingine napenda kutulia, kutilia nguvu kazi ndogo ndogo za kufanya kwanza ili kumpumzika kupunguza pressure. Hii inanisaidia kubaki focused on kufanya.

Ndiyo nawafahamu majirani zangu, tunapendana, tunasaidiana wakati wa haja na mara nyingine tunakaa tu kuzungumza kidogo kidogo. Inanifanya nijisikie salama na sehemu ya kuhu, community. Na pia hufanya maisha ya kila siku kuwa rahisi na furaha zaidi.

Ninapo kutana na tatizo kazini, kwanza huwa najaribu kuelewa chanzo, chake vizuri, kisha na panga hatua za kutatua tatizo hilo, mara nyingine ni kishirikiana na wengine katika kazini kama wananihitaji. Napenda kusuluhisha mambo hayo haraka.

Ndiyo, mimi huweka picha zangu, mtandaoni mara kwa mara, lakini kwa kiasi napendanga kushare moments muhimu au kazi zangu kama project au content nilioifanya. Hii pia inanifanya marafiki na wafuasi wangu wa mtandaoni wawe updated na maisha yangu.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa jinsi rahisi lakini yenye furaha. Mara nyingi na pika kidogo kidogo na kuenda na familia yangu na marafiki, tunashea chakula na kucheka pamoja. Si lazima kuwa sherehe kubwa. Ni momenti yangu ya kufurahia na watu muhimu maishani mwangu.

Ndiyo, napiga kura kila nikipata nafasi. Napiga kura, kama unongelia kuhusu hii ya serikali ya kuachagua viongozi ambao watatuongoza na ambao atatukulia pesa ambazo tutatumia katika kunufaisha inchi yetu, ni muhimu kushirikia kwenye mambo ya kupiga kura na kumamuzi.

Mimi napendelea kusoma habari mtandaoni zaidi, ni haraka, ni rahisi, na unaweza kupata updates za hivi karibuni kutoka popote. Lakini mara nyingine napenda kuchukua gazeti ni kisoma kitabu, kitabu cha habari kidogo, cha kina, hasa weekend.

Mimi napendelea kuwasiliona na watu kwanjiwa ya WhatsApp au simu kwa sababu ni haraka na ni raisi. Lakini pia napenda kuzungumza uso kwa uso asa wakati ni mambu muhimu au kubashiri uamuzi. Inasaidia kuelewa vizuri na kufanya mazungumzo ya hapa kwa hapa.

Kwanza kabisa mimi nimesomea katika chuo kikuu cha Kenyatta University. Alafu mimi ni graphic designer, video editor na social media manager. Ninafanya kazi na Dagmar Lance Investment kusaidia kuuza mashamba ambao ni ya bei rahisi kote Kenya.

Naanda ripoti za kazi napanga taarifa kwanza kiasili. Kisha natoa muhtasari wa kile kilichofanikishwa changamoto zilizojitokeza na hatua zinazofuata. Napenda ripoti zangu ziwe wazi, fupi na zenye kuonyesha maendeleo ya kazi kwa urahisi kwa meneja.

Mimi huboresha michakato ya kazi kwa kuangalia hatua, zinazochukua muda zaidi au zinazoweza kufanywa kwa ufanisi zaidi. Mara nyingine natumia tools za digital au naongeza automations kwa social media au content creation zangu. Hii inarahisisha kazi na ku.

Nalinda faragha yangu mitandaoni kwa kuwa makini, niambie nini nani nafuta hivyo, napanga privacy settings kwenye mitandao ya kijamii. Naji sijashare mambo yangu information binafsi nyingi na kuepuka kubofya.

Napoanzisha mradi mpya wakazi kwanza huanza kwa kupanga malengo na kuelewa mahitaji ya wateja au team Kisha natoa muundo wa content, design au mpangilio wa kazi na nashikirikihana na wengi kuhakikisha kila kitu kiko sawa.

Malengo yangu kazini ni kuendelea kuboresha ubunifu wangu, kufanya content zenye mvuto na kusaidia kampuni kama Dagma kufikia wateja wengi zaidi na kupata kuuza mashamba yao. Pia nataka kujifunza tools mpia za kudesign na video editing ili kazi yangu.

Siku za mvua napenda kukaa nyumbani kidogo nikiangalia content au kupanga kazi zangu za social media. Mara nyingine napenda pia kutengeneza video au mambo kama hayo ya design wakati mvua inanyesha. So wakati mvua mimi hizo ndizo shuguli zangu inanipa focus na mood ya creativity. Pia ninawazazi wazuri.

Nasaidia jamii yangu kwa kushirikiana na jirani na familia katika shughuli mbalimbali. Kwa mfano kusaidia kwenye miradi ya kidogo ya jamii kushiriki elimu au topics ama tips za kazi na biashara au hata kusaidia wale wanaohitaji msaada.

Ningeweza kuwa na uwezo wakufanya multitasking kwa urahisi zaidi ili niweza kushugulika katika graphics, video editing na social media kwa ufanisi zaidi bila stress katika kazi yangu. Ndiyo kuweza kupata na muelekeo katika kazi na mpangilio pia.

Kupunguza matumizi ya plastiki, mimi hupendelea kutumia mbegu ya clothing au reusable bottles badala ya plastiki za single use. Pia niajiri bidhaa zilizo na packaging ndogo ndogo au reusable napanga kununua kwa kiasi kinacho hitajika tu.

Ndivyo napenda kupika mara kwa mara nyumbani si kwa kuwa nilazima bali kwa sababu napenda kujaribu recipes mpya na kuona matokeo ya chakula nilichotengeneza Pia napenda jinsi inavyofanya nijisikie creative na kuwa independent wakati wa mapishi.

Ndiyo nimewai kuenda maonyesho ya sanaa hapa Nairobi Napenda kuona kazi za designers wengine ambao unapatana nao Unajua vitu mpya, unajifunza vitu mpya kutoka kwa uhanisi wao na talent zao na kupata inspirations kwa kazi zangu ya graphic design.

Mimi husoma habari kote kote mtandao ni kwenye apps kama BBC, Citizen Digital na baadhi ya mtandao ya kijami yenye news updates na penda kupata updates haraka na kuangalia taarifa tofauti ili niwe na picha kamili ya kile kinachoendelea.

Ndiyo napenda kujifunza historia kwa sababu inasaidia kuelewa tukitoka tulitoka wapi na kwa nini mambo ya vile yalivyo leo. Historia hunipa perspective, inanipa inanifanya nifikirie kwa kina na pia hunisaidia kuepuka kurudia makosa ya zamani.

Chumba changu cha kulala ni kozi na kilicho organized. Naweka shelves za vitabu na vitu vya kazi kidogo kidogo pale. Na pia blanketi laini na light nyepesi yani. Na mahali napumzika kuna panga mawazo yangu.

Mimi napendelea kuandika kwa kompyuta zaidi, ina niraisishia kurekodi mawazo yangu haraka, kuedit na kuhifadhi kazi zangu, lakini wakati mwingine napenda kuandika kwa mkono kwa kama notes wakati ambapo tuko katika mikutano, au ideas za haraka haraka.

Kazi ninayoidhamini zaidi ni ile yangu nayoifanya ya graphic design na video editing. Napenda kuona jinsi idea zangu zilingivyokuwa kwa content halisi inavyovutia watu. Kazi hii inanitahirisha creativity na focus.

Napenda mchezo wa kawaida ya marafiki au familia kwa vile mchezo ya ubao au challenge ndogo ndogo za TikTok na burudani inayofanya akili yangu ifanye kazi. Na pia ni njia nzuri ya kucheka na kushirikiana na wengine katika mchezo huo ambao naupenda.

Kabla ya kulala usiku, napenda kupumzika kidogo, kuangalia content, anakupanga kazi ya kesho ama siku inayofuatilia, mara nyingine napenda kusoma au kutazama video fupi ili kutulia akili. Hii inasaidia kulala vizuri na kuamuka tayari kufanya kazi mpya.

Wakati wa furaha, napenda kucheka na marafiki au familia, kushiriki jokes na kucheza michezo midogo. Pia napenda kushirikiana kwenye activities zenye creativity, kama kuedit videos na kupanga content ya burudani. Inafanya nijisikie, relaxed na energized.

Ndiyo mimi hutumia video kwa mawasiliano, hasa kuonyesha content yangu na maelezo kwa wateja au timu. Video ni njia nzuri ya kueleza wazi wazi, kuonyesha kazi halisi na kuakikisha kila mtu anaelewa vizuri badala ya maneno tu. So video mzuri sana.

Kuzalisha zaidi kazini napanga muda wangu vizuri, kutumia tools za digitali, zinazo ni ruhusisha kazi na kuepuka usumbufu usio walazima, mambo ambayo ni ya kidogo kidogo ya nisaidia, pia kuweka priorities wazi na pumzika kidogo.

Napenda kutembelea mahali pa kihistoria kama Fort Jesus Mombasa ni nzuri kuona historia, kuelewa tulikotoka na kujifunza kuhusu tamaduni za matukio ya zamani mahali kama hapwa hunipatia perspective na inspiration kwa maisha na kazi.

Ndiyo, napenda kuogelea ingawa, si mara nyingi, kuogelea hunisaidia kupumzika, kuondoa stress, na pia ni mazoea mazuri ya kimwili, ni jambo ambalo lita kusaidia, hapo in the future, wakati unaeza pata msiba, na ambapo unaweza kujiokoa kwa kuogelea.

Ninapo kutana na mabadiliko kazini, napanga kwanza kuwelewa mabadiliko hayo na jinsi yanavyo weza kuadhiri kazi. Kisha na shirikiana na timu kuona suluhisho bora na jinsi ya kuadapt. Nahitaji kuwa flexible na kuona mabadiliko kama furusa ya kujifunza na kubore.

Najihisi vizuri kuhusu wasilisho, hasa wakati nimejiandaa vizuri, nimependa kuwa na pointi wazi, kuonyesha content yangu kwa ufanasi, ufasaha na kuhakikisha kila mtu anaelewa. Wasilisho ni nzuri kunipa confidence na pia hunisaidia wengine kupata taarifa.

Ndiyo nimewahi kufanya kazi ya kujitolea mara chache Kwa mfano kusaidia miradi ya jamii au kusaidia wale wanaohitaji msaada kidogo Napenda kazi ya kujitolea kwa sababu najifunza najifundisha kushirikiana na wengine na kunifanya nijisikie kuwa.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha mziki hasaa, playlist mchanganyiko. Napenda kuchanganya, haina tufautiza nyimbo kulingana na mood. Iwe ni kazini wakati napumzika au wakati niko safarini. Inasaidia kubaki motivated au kufanya siku iende vizuri.

Kinyuaji chabaridi, ninachopenda ni fresh fruit juice, asa mango ama passion wakati mwingine mchanganjiko ambayo ni tropical. Ninapenda kinyuaji mchana au baada ya kazi, kwani hunipa refreshment na kunifanya nijisikie energized kidogo, njia mzuri.

Inanihimiza ushirikiano katika timu kwa kushirikiana wazi wazi, kusikiliza mawazo ya kila mtu na kutoa msaada pale inapohitajika. Napenda pia kukua katika environment yenye positive vibes ambapo kila mtu anajua jukumu lake.

Sijawai kupanda milima na kwa kweli sipendi sana kwa sababu ni kazi ngumu inayochosha Napenda shughuli zinazonifanya nijisikie energized bila uchovu mkubwa kama kutengeneza content ama kutembea kidogo hapa na pale ambapo najivinjari kujionea nature.

Kwanza napoanza kazi, huwa naangalia kazi za usiku hiyo na mpangiliyo priorities na kwanza kama kuna messages au maelezo muhimu kutoka team au wateja kisha huwanza kufanya tasks za muhimu kwa ili siku iende vizuri nikiwa organized.

Ndiyo napenda kula samaki lakini napendelea aina za samaki zisizo na mifupa. Mifupa hunipunguzia raha kidogo lakini kama ni fillet safi au samaki wa freshi nilio tayari kuandaa. Napenda sana ladha yake na ni healthy pia.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni fresh fruit, juice, ama tropical mango, passion, hasa hizo. Napenda kukunywa mchana au baada ya kazi kama nilivyo sema. Hunipa refreshment na kunifanya nijisikie energized kidogo pia ni healthy na hunifanya nijisikie.

Sijisomei gazeti mara kwa mara lakini mara nyingine napenda kuchukua weekend gazeti ama magazini kidogo nikisoma habari muhimu. Kwa kawaida napenda napendelea kupata habari za mtandaoni kuwa ni ni haraka na nipea updates hivi karibu.

Napenda zaidi kula ugali kuliko wali. Ugali ni klasik, rahisi kuanda na Unaupenda vizuri na sukuma wiki, mboga au samaki. Ni chakula kinacho utamaduni, ni kichautamaduni ambacho nilikijua kutoka nyumbani kwa wazazi wangu.

Wakati ninapofurahi kuwa nyumbani, napenda kupumzika, kuangalia video au kufanya editing kidogo ya content au kucheka na familia. Mara nyingine napenda pia kusikiliza mziki au kupanga ideas zangu za kazi. Inafanya nijihisi relaxed and energized.

Kwa kweli mimi ni mtu kuwai bana, mtu kuwai, mimi ni mtu chap chap, mtu mtenda kazi napenda kupanga mambo mapema ili nisiwe na haraka au stress. Huwa kunanisaidia kufanya kazi na utulivu na kuwa tayari kwa majukumu yangu yote yanakamilika.

Napenda wanyama kama paka na umbwa, paka ni cute na hufanya nyumba kuwa na vibe ya utulivu, wakati umbwa ni faithful na furaha hua ni karibu nae, wanyama hua wanafanya ni jisikia relaxed na kuwa na furaha nyingi sana.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu. Napenda kuandaa graphics, videos na content mpya kila siku. Ubunifu hunisaidia kushiriki ama kushirikisha ideas zangu kwa wateja na team na pia kufanya nijisikie motivated na energized katika kazi zangu.

Ningependa kujifunza ujuzi wa 3D animation na motion graphics. Hii itanisaidia kuboresha video zangu na content za social media na pia kunipa tools mpya za creativity. Kujifunza ujuzi huu, utanifanyisha nione kazi zingine better ambazo zitanisaidia.

Kumbu kumbu ya kutisha kwangu ni wakati nilipokuwa kwenye traffic kubwa Nairobi na kumbuka. Gari ilikuwa limekaza, break, gafla, nilishtuka, nilibutuka. Ilinifanya, nijisikie kwa uwoga kidogo lakini pia ilinifundisha kuwa makini nikaniyumemi makinike.

Baada siku ndefu kazini na pumzika kwa kukaa nyumbani kidogo, kuangalia video au kupanga content zangu za kesho. Mara nyingine napenda pia kusikiliza mziki au kufanya stretching kidogo. Hii unisaidia kutuliza akili na kuamuka tayari kwa siku inayo fuata.

Kujiandaa kwa siku inayofuwata, napanga taski zangu, kuandika checklist ya kazi muhimu na kuangalia kama kuna messages au updates kutoka timu ya au wateja. Pia napanga muda kwa kupumzika activities kidogo ili siku.

Ningependa kutembelea New York kwa sababu ni mji unaojulikana sana duniani na una vibe ya hip hop na mziki. Ningependa kuona lifestyle, hustle ya mjini na pia kupata inspiration kwa kazi zangu za video editing na social media. New York inaonekana kama mahali.

Kueka afya yangu vizuri napiga gym mara kwa mara, maybe wakati mara tatu kwa siku kwa wiki nakula vizuri vyakula ambavyo vina nutrition, protein na vinywaji maji maji mingi mingi, pia napanga usingizi wa kutosha na kujaribu kupungu.

Napenda kula nje ya nyumba kwenye sehemu kama classic butchery restaurant ilio upande wa all soaps. Napenda kwa sababu chakula ni freshi, kilicho tayari, vizuri na mazingira ilio cozy. So chakula ambayo ni tamu, imetayarishwa vizuri, imeandaliwa.

Ndiyo mi uvaa saa na valia saa ambayo inajita kasio lakini nilipoteza saa yangu ingawa. Mimi niko available hasa wakati kazi yangu ni nyingi. Au nina deadlines za content nini hata hivyo napanga ratiba yangu. Sio lazima niteke mesa napanga vizuri.

Kazi yangu huenda vizuri zaidi usiku, katia masa saa moja na saa tatu, wakati nyumba ikotulivu ama wakati watu katika ofisi wameondoka kuenda nyumbani bila usumbufu. Hii ni wakati napata focus zaidi ya kuedit video zangu ambazo nilipiga mchana.

Napenda kula popcorns. Hasa wakati nikiwa nyumbani, nikitazama video ama filamu kupumzika baada ya kazi. Ni snack rahisi. Haichoshi meno haichoshi mdomo na inafanya kazi vizuri kama burudani kidogo. Pia napenda kujaribu flavors, tofauti mara nyingine.

Kila ni napoamuka kwanza mimi uchukua glasi ya maji ili kuhydrate mwili yangu. Kisha napiga mazoezi katika gym na kuandika muda kwangu wakazi ya saa hiyo. Hii ina nisaidia kurefresh, kuenergize na tayari kushugulikia kila kitu.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kuangalia video, tutorials, kusoma articles katika mtandao au kujaribu mambo moja kwa moja kwenye kazi yangu ya graphic design au video editing. Napenda pia kuuliza maswali na kushirikiana na wengine ili kupata perspective tofauti katika kazi.

Napenda zaidi majira ya baridi kidogo, yenye upepo na hali ya hewa tulivu wakati huu nafanya kazi vizuri zaidi. Hasa editing na creative work. Pia napenda kutoka mapema matembezi mafupi jioni au kukaa nje nikifikiria na kupanga kazi zangu.

Ninacheka sana wakati marafiki au familia wanaichekesha na jokes au memes za funny au situations za funny kikazini. Pia napenda kucheka nikiona mistake kidogo kidogo ya funny kwenye video au content. Kwa nina nifanya, nijisikizie nikiwa rila.

Kila jioni kabla ya kulala, napenda kupumzika kidogo na angalia video au kupanga content zangu za kesho mara nyingine napenda kusoma au kusikiliza mziki tulivu ili kutuliza akili Hii inasaidia kulala vizuri na kuamuka tayari kwa siku ambayo inafuata.